Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya mvua ya kwanza, inaponyesha juu ya udongo mkavu. Kuna kitu hutulia moyoni ghafla, kama kumbukumbu za utotoni, zinapofunguka bila kualikwa. Inanikumbusha nyumbani, mchana wa polepole na matumaini mapya. Harufu hiyo inanifanya nipumue kwa kina na nijisikie salama, kana kwamba dunia inaniambia endelea mambo yatakuwa sawa.

Ndiyo navaa saa lakini si kila siku kuna siku naivaa kwa sababu inisaidie kupanga muda hasa nikiwa na shuguli nyingi inanikumbusha kuwai na kuwajibika lakini kuna siku naicha kabisa ili nijisikie huru kidogo niishi mno bila kuhusu hesabu sana. Saa kwangu ni mapambo tu ni kama rafiki anaye nikumbusha thamani ya wakati.

Napenda kutumia muda na familia kwa mambo mandogo lakini yenye maana, tunapokaa pamoja, tukila chakula na kuzungumza bila simu mezani, hapo ndivyo na isi kujaribu. Ukaribu wa ukweli, wakati mwingine ni kutazama mechi au kukumbuka hadithi za zamani na kucheka, huo muda hunipa nguvu unanifanya nikumbuke mimi ni nani na ninatoka wapi.